Ndiyo nina hifadhi vitu vyathamani abavyo vina maana kubwa kwangu kati ya hivyo ni nyaraka muhimu na vyeti na vitaburishu. Pamoja na kubu kubu na za kibinafsi kama picha na zawadi nilizopewa na watu wakaribu vitu hivi nina vizamini kwasababu vina wakirisha juhudi zangu historia yangu na mahusiano muhimu katika maisha yangu.

Napendelea chakula chenye radha ya wastani. Si chenye pilipili nyingi sana, wala si kisicho na radha. Napenda chakula kilichopikwa vizuri. Chenye viungo vya asili vinavyotoa harufu na radha nzuri. Aina hii ya chakula hunifanya nikufurahie mlo wangu na pia hunifanya nijisikie vizuri kiafya.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kama msongamano wa kazi. Muda mfupi wa kukamilisha majukumu na wakati mwingine ukosefu la raslimali za kutosha. Pia kuna nyakati ambapo mawasiliano hayako wazi. Jambo linaloweza kusabibisha mkanganyiko. Hata hivyo, huwa najitahidi kukabiliana na changamoto hizi kupanga muda vizuri. Kuwasiliana wenzangu na kutafuta suluhisho tukiwa na ushirikiano.

Napenda mwaka mpia kwenye utulivu nikiwa na familia au marafiki wakaribu. Tuna kula pamoja, kushiriki mazungumuzo na kutafakari mwaka uliopita pamoja na kupanga malengo mpya ya mwaka unaokuja. Wakati mwingine huwa natazama fataki au vipindi maalum vya mwaka mpya, lakini kwa ujumla napenda sherehe ya utulivu yenye maana na mshikamano.

Ndio, napenda sana kukimbia, hasa kwa ajili ya mazoezi ya mwili na afya yangu. Kukimbia kunanisaidia kuongeza nguvu, kustawisha stamina na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, kukimbia kunatoa nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Kupumzika akili na kunifanya nijisikie mchangmfu na mwenye furaha baada ya kumaliza.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuchaguwa mchanga nyikomukumu wairufi kubwa na dogo, nabali na arama marumu. Pia huwa napadelisha nenusiri mara kwa mara na kutuwazi tumia nenusiri sawa kwa kaunti nyingi. Zaidi hapo, huwa najitahidi kutoadika nenosiri mahari pawazi na kutumia wudhibitishwa wikangere vividi. Pali inapoezekana, idikuwa kikisha kaunti zangu ntarifa zangu mutadawni zina baki salama.

Matae yangu kwa sababu ni tulivu na watu wake wana ushirikia na umzuri. Majirani unahishimiana, wanasaidiana pare inapo itajika na mazingira yake ni safi na sarama. Pia napenda kutati. Ukaribu, mauduma, muhimu kama maduka, shire na vituo vya usafiri. Chabuli nalofanya maisha ya kila siku yawe raisine ya kufraisha.

Napenda kutazama video mtadaoni hasa kwenye tiktok. Kutazama video tiktok kuna nipa burudani. Kunifurahisha na kunasaidia kupata mawazo mapia au kufahamiana na mitido na mambo inayojitokeza ukuduniani. Pia huwa naweza kujifunza mambo madogo ya kila siku. Kupitia video fupi zinazo jitokeza. Mara nyingine kupumzisha akiri bada ya siku ndevu.

Ndio, napenda sana chakula kitamu. Hasaa pale kilichopikwa na uangalivu na viungo vinavyoongeza ladha. Chakula chenye latha nzuri hunifanya nifurahie kila kipande. Hunipa furaha na kuridhisha mwili wangu. Zaidi ya hapo, napenda chakula kitamu kinapokua pia na virutubisho. Kwani, kunanisaidia kudumisha afya. Kovu na nishati ya kufanya kazi au shughuli za kila siku bila shida.

Mpenda sana nyama ya kuku zaidi kuri kwa ina nyingine. Nyama ya kuku ni tangu. Taini na rahisi kuwada kwa jiato fauti kama kuwoka, kuanga au kupika. Kwa na flahia zaidi pare inapo kwa na vyungo na boga zina zongetha zarada. Pia hunipa proteini muhimu na hunifanya nijisikia ni meshiba bila kwa mzito sana. Jaburi na runifanya niwe na guvu na kwa shugun za kira siku.

Napeenda sana mukate wangano mzito, kuri kwa ina nyingkine. Mukate huniwa afya zaidi. Na kuwan na ratha nzuri na kunifanya ni jisikie ni meshipa kwa mda murefu. Pia napenda pare unapo kuzwa vizuri. Ikiwa na kipana chakisi ya giya ujibini. Kuwan ni huongeza ratha na kulidisha mdrawangu. Zaidi ya hapo, mukate wangano mzito, kuni zaidi ya kudumisha nishatina afia mwiri kwa chumura.

Nishughurikia makosa kazini kwa kutulia kwanza na kutathmini kilichokitokea. Huwa na pima sababu ya kosa. Athari za kina hatua zinazo hitajika kurekebisha hari hiyo. Kisha huwana chukua hatua sahihi za kurekebisha kosa. Namara nyengine huwanaomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu au musimamizi pare inapo hitajika.

Na sana kura boga za majani kama spinachi, siku mawiki na mchicha. Boga hizi niza afia. Zina virutubisho muhimu na kusaidia mwili kufanya kazi vizuri. Saidi ya hapo. Napenda pia mboga kama karoti. Pilipili na kabiji kwa sababu hunipa ladha nzuri. Tangia nzuri kwenye sahani na kuchangia rishe kamili katika mwili wangu wa kila siku.

Wakati wa jua kali, napenda kubaki sehemu ya kivuli au ndani ya nyumba ili ndio baridi kidogo. Huwa napenda kunywa vinywaji baridi kama maji au juisi. Kuvaa nguo nyepesi na za rangi nyepesi. Mara nyingine kufanya shughuli za ndani kama kusoma. Kusikiza muziki au kupumzika. Pia napenda kutumia kofia au miwani ya jua pale nilipotoka nje.

Nina pofanya marafiki wapia. Mimi huwanza kwa kuzungumza kwa heshimo na kuturivu, ili kujenga mazungumza mazuli. Pia napenda kusikiliza kiri wanachosema, kwelewa mutazamo wauna kushirikia na katika shuri za pamuja. Pia huonyesha msaada, furaha na heshimo. Jaburina usaidia kukuhuda usiano wakaribu na wakudumu.

Napenda kusimamiwa kuliko kusimamiwa hasa kwa kazi au shughuli ambazo zina hitaji mungozwo maalumu. Kusimamiwa kuna nisaidia kupata muongozwo sahihi. Ushauri na mrejesho unaonisa ni wapi napaswa kuboresha au kuboresha mbinu zangu. Pia kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Kuelewa taratibu na kanuni za kazi na kufanya majukumu yangu ya kufanisi zaidi.